Unapata kitu cha kwanza; watoto wa zamani walikuwa wakizaliwa wanaweza kutolewa nje, hata wakiwa wadogo, wanatembezwa, kwa jua, unapata wanarushwarushwa juu. Sasa miili yao ilikuwa inakomaa, ambapo hata wakienda kucheza nje sasa, na kucheza na vitu tofauti tofauti unapata afya yao iko sawa halafu jambo la pili pia vyakula vya zamani, havikuwa na kemikali, ambazo zinatumika kama sahii sasa ulikuwa unapata watoto, hata wakila vyakula vya zamani vilikuwa vyakula vya afya sana watu wanakula mihogo, wanakula, watoto wanakula viazi tamu, unapata wako na afya nzuri. Lakini hawa wa kisasa, unapata mtoto anazaliwa, amefichwa ndani ya nyumba, amekua hata miaka imeenda, mpaka anafaa kucheza nje lakini unapata tu anafungiwa ndani ya nyumba. If wakati anatoka nje unapata hana, mwili wake hata hauna ule nguvu, mwili wake unashtukashtuka ndiyo maana anakuwa na hitilafu za kiafya na pia afya, kitu ambacho inafanya afya ya watoto wa siku hizi pia, inawafanya afya yao iwe mbaya, ni vyakula ambavyo tunakula. Unapata mtoto halishwi vyakula vyenye madini. Kazi ni kulishwa tu hizi wanaita fast food. Mtoto analishwa vibanzi, viazi karai vitu kama hivyo ambavyo hata si vizuri kwa afya yao. So unapata watoto kama hao, afya yao inadorora zaidi na akienda kucheza nje na wenzake hata kukimbia hawezi kazi ni kupumua tu kwa nguvu kwa nguvu akihema sasa hawezi. Kwa hivyo naweza himiza wazazi wa sahii, walishe watoto wao vyakula vyenye madini na vile vyakula vya kiasi. Waachane na hivi vyakula ambavyo vimeletwa tu juzijuzi ambavyo hata haviongezi madini yoyote kwa watoto wao na hata inadhuru tu afya yao zaidi.

Mi huwa napenda chai sana asubuhi lakini huwa naanza na kunywa maji kwanza kwa sababu wanasema kiafya huwa unafaa kunywa maji kwanza kabla ya kula kitu chochote sasa nikiamka asubuhi nitakunywa maji kwanza ili nisafishe tumbo niendelee vizuri sasa baada ya hapo kinywaji huwa napenda kunywa asubuhi ni chai inaeza kuwa ya maziwa ama inaeza kuwa chai ya rangi lakini bora majani yamepita ndani hiyo ndo huwa ni muhimu kwangu na huwa napenda chai sana mimi si mtu wa kahawa na si mtu wa sharubati ya asubuhi sasa heri huwa ninywe chai. Nakinywa chai huwa najipata tu niko sawa naeza kaa hata jioni bila kula kitu chingine hadi usiku sasa chai kwangu huwa ni muhimu sana asubuhi sababu ndo chakula ambacho huwa napata kinanipa nguvu.

Familia ndoa naamini ni kitu cha kwanza ambacho huwa kinaweza kutunza afya ya mtu sababu tokea ukiwa mdogo familia juu huwa hujiwezi na huwa hujielewi na wazazi wako ndio huwa ni wa kwanza kukupeleka katika hospitali ili ukangaliwe na madaktari wanafaa ili kujua afya yako iko vipi unapata hata chanjo huwa ni mzazi ndiye anafuatilia jue wewe ni mchanga huwelewi kitu mzazi ndiye huwa anafuatilia chanjo sasa unapata usipopewa chanjo kuna magonjwa mengine kama kifua kikuu ambayo yata kupata katika maisha yako usipopewa hiyo chanjo ya kifia kikuu sasa familia ndio huwa iko na nafasi kubwa sana na nafasi ya kwanza katika kutunza afya yako na baada ukwisha kuwa mtu mzima sasa unawezapata mzazi anaeza kukukanya usifanye hili, usifanye hili kuna vitu hufai kutumia vitadhuru afya yako sasa hata kama wewe ni mtu mzima unaweza fanya mambo yako lakini unapata familia inaweza kwambia wewe hufai kama kunywa pombe sababu itadhuru afya yako, hufai kucheza hivi itadhuru afya yako na juu wao ndio wanajua venye umekuwa tokea ukiwa mdogo kuna vitu unapata uko na allergies nazo ambazo mwili wako, sasa wao ndio watakwambia tokea ukiwa mdogo ukila kitu fulani unapata unafura tu vidonda katika mwili ama kuwa na upele sasa unapata hata ukiwa mtu mzima hivi vitu usivitumie sababu familia yako ilisha kwambia tokea ukiwa mdogo hutumii sasa familia huwa na nafasi kubwa sana katika kutunza afya mtu na kama mtu afya yake inadorora kitu cha kwanza huwa tunangalia familia sababu hata vyakula vinavyo liwa kwa wingi huwa ni familia unapata hata vina tengenezwa katika familia sasa wakiteneza vyakula ambavyo havina afya vita kudhuru na kwa hivo familia inanafasi kubwa sana katika kutunza ama kudhuru afya ya mtu.

Harusi kwa sahii imebadaliza sana kulinganisha na harusi za zamani. Unapata harusi za zamani kuwa. Mkiwa na fedha kiasi tu unaweza fanya harusi na kiendele vizuri. Lakini kwa sahii unahitaji fedha nyingi na kuwa na bageti kubwa ambayo inaweza kutatiza hata mtu ambayo anataka kufanya harusi na hatashindwa kufanya harusi. Unapata bajeti yenyewe hata ni nusu ya milioni ambayo inahitajika ili harusi ifanyike lakini hapo wakati wa zamani ata elfu ishirini tu ulikuwa unaweza kufanya harusi. Kitu ambacho kinafanya harusi kwa sahii iwe ya gharama sana ni sababu ya vitu ambavyo watu wanataka. Unapata mtu anataka vile ambayo ni elfu hamsini anataka alike marafiki wengi ambao anataka ionekane harusi yake kuwa ilijaa na watu na pia kama sio kualika tu marafiki wengi anataka hata iwe katika mitandao sasa ni kuita mtu ambaye atachukua video na kwenda kutengeneza ili kuweka katika mtandao sasa unaona hizo ndo huwa zinaongeza bajeti ya harusi za kisasa sasa watu wakitaka vizuri hata heri usifanye harusi kubwa basi mwende tu katika ofisi za attorney general mwende huko na mkafanye tu harusi yenu uko na watu wawili watatu pekee yake ambao watakuwa hapa kama mshahidi na inafaa lakini isiwe ya kuita kanisa nzima na marafiki wote waje washuhudie harusi na bado inakuacha na madeni ambayo baada ya harusi utakuwa ukilipa madeni na hata utashindwa venye utaishi vizuri.